Timu bora ya kiragbi ya kimerekani kwa miaka ya hivi karibu ni Kansas City Chiefs. Timu hii imepata mafanikio makubwa kutokana uongozi wa kocha Andy Reid na mchezaji nyota Patrick Mahomes. Chief wamefanikiwa kushinda Super Bowl mara kadhaa Wakionyesha mchezo wa kasi, mbinu bora, na mshikamano wabhali ya juu. Uwezo wao wa kushambulia na kujilinda kwa ufanisi umeifanya timu hii kuheshimiwa sana katika NFL na kuvutia mashabiki wengi duniani.

Kazi zara za za zarura zinashukulikia haraka kwa sababu na zinahitaji umakini wa haraka na zinaweza kuleta madhara makubwa zikichelewa. Kipaumbele hutolewa kwa kupanga muda vizuri, kuchukua maamuzi ya haraka na kushirikiana na wahusika husika. Hatua hizi husaidia kupunguza hatari, kuokoa rasilimali na kuhakikisha kuwa matatizo yanatatuliwa kwa ufanisi na kwa wakati unofaa.

Napenda kubarizu wakati wajua kali kwa sababu hunipafuraha na utulivu wa mwili na akili. Njoo hunisaidia kupata hewasafi, kuongeza nguvu na kuboresha hisiya zangu. Pia unifanya njisikie hulu na mwenye matumaini. Wakati huo hutumika kupumzika, kupikiria mambo ya tanya na kufurahia mazingira ya asili bila mzongo wa mawazo.

Nimefikiria kuanzisha biashara yangu mara kadhaa kwa sababu natamani kujitegemea kiichumi na kukutimiza ndoto zangu Wazo hili hunipa hamasa ya kufikiria ubunifu kupanga malengo na kuchukua hatua za maendeleo Ingawa kuna changamuto kama mtaji na hatari ninaamini kwa juhudi mipango mizuri na uvumilivu biashara inaweza kufanikiwa na kuleta mafanikio ya muda mrefu.

Navyolea nywele zangu mara moja kwa wiki ili kuziponya ziwe na afya na ziendelee kuwa imara. Kunyolewa hunisaidia kuondoa nywele zilizochakaa, kuchochea ukuaji mpya, na kuweka muonekano nadhifu. Pia husaidia ngozi ya kichwa kupumua vizuri na kupunguza matatizo kama mba. Utaratibu huu hunifanya nijisikie msafi mwenye kujiamini na kujali muonekano wangu kwa ujumla.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni wema hauozi kwa sababu hunifundisha maadili mema na umuhimu wa kutenda haki. Hadithi zake zinaelimisha jamii juuu ya subira, uaminifu na matokeo ya matendo mema. Kitabu hiki unifanya ni tafakari maisha, mahusiano ya kijamii na thamani ya kuwa na moyo mwema hata katika mazingira magumu.

Sijai kulima lakini na hamu ya kujifunza shuguli hii ya msingi katika maisha ya binadamu, kilimo ni chanzo muhimu cha chakula na kipato cha watu wengi, kutolima kuna nifanya ni chambue zamani ya juhudi za kulima wanaotupatia chakula kila siku ninaamini siku moja nitapata fursa, nitaweza kujifunza kulima ili kujongezea ujuzi, kuyalewa kazi ngumu ya shambani na kuzamini zaidi mazingira na rasimali za asili.

Nina hakikisha situmi plastiki ili kupungiza mawatumizi yake na kulinda mazingira. Kuepuka plastiki kuna saidia kupunguza uchafuzi wa arthi na maji, hasa baharini na mito. Badala yake hutumia vifaa mbadala kama mifuko ya kratasi au vitamba. Hatuwa hiyo nifanya njisike mwenye kuwajibika kwa mazingira na kutowa mfano mzuri kwa jamii. Inameju huli ndogo za kila mtu zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kulinda dunia kwa vizazi wijavyo.

Nafua nguo mara moja kwa wiki ili kuhakikisha ninakuwa msafi na mwenye mpangilio mzuri wa maisha utaratibu huu hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuepuka mrundikano wa nguo chafu kufua mara kwa mara hufanya nguo zidumu kwa muda mrefu na kubaki na harufu nzuri Pia hunipa hisia ya nidhamu na uwajibikaji kupitia zoezi hili najifunza kujitegemea na kuthamini usafi binafsi katika maisha kila siku.

Nashugulikia wateja kwa heshima na upole kwa sababu wawo ni msingi ya mafanikio ya kazi au biashara yoyote. Kwaudumia kwa tabasamu, kusikiliza mahahitaji yao kwa makini na kuwajibu kwa luga nzuri hujenga waminifu na mahusiano mazuri. Yeshima uongeza kuridhika kwa wateja na kufanya warudi jena. Pia usaidia kuepuka migogoro na kujenga taswira chanya. Kwa kufanya hivo, mazingira ya kazi yanakua ya amani, yenye ushirikiano ya mafanikio ya muda mrefu.

Nahifadhi data yangu kwenye kompyuta ili kuhakikisha tarifa zangu zinakuwa salama na rahisi kupatikana. Kutumia kompyuta kunanisaidia kupanga nyaraka, picha na taarifa muhimu kwa mpangilio mzuri. Pia hurahisisha kufanya marekebisho na kuhifadhi nakala za ziada ili kuepuka upotefu wa data. Njia hii uongeza ufanisi katika kazi na masomo na hunipa uhakika wa usalama wa taarifa zangu muhimu kwa matumizi ya sasa na ya baadae.

Napenda sanaa ya fasihi kwa sababu hunipa maarifa, burudani na ufahamu mpana wa maisha. Kupitia fasihi, hujifunza tamaduni, historia na madili ya jamii mbali mbali. Mashairi, hadithi na riwaya huniguza kikihisia na kunifanya nitafakari kwa kina. Fasihi huniguza, lugha, fikra, ubunifu na uwezo wa kujieleza. Pia hunisaidia kuelewa changamoto za binadamu na umuhimu wa wasiliano bora katika jamii.

Kusikiza nyimbo huku nikitembea karibu na mito, hunifanya nifurahia sana na kujisikia huru moyoni. Mchanganyiko wa sauti za maji yanaochiririka, upepo mwanana na muziki ninaupenda hunipa utulivu wa kipekee. Shughuli hii hunisaidia kupunguza mawazo, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Pia hunipa muda wa kutafakari maisha na kujijenga kisaikolojia. Kutembea karibu na mito huku nikisikiza nyimbo, hunifanya nijisikia karibu na asili na kuimarisha afya ya mwili na akili.

Sipendi asali kwa sababu ladha yake hainivutii, hata kama watu wengi huiheshimu kwa faida zake kiafya, wakati mwingine huwa nene sana au tamu kupita kiasi kwa ladha yangu. Ingawa najua asali hutumika kama dawa asilia na chanzo cha nguvu, mimi hupendelea vyakula vingine vyenye ladha nyepesi. Kutopenda asali hakumaanishi kuidharau, bali ni suala la upendeleo binafsi, unaonifanya nijisikie huru kuchagua ninacho kipenda.

Napenda kuoga kwa maji moto kwa sabu hunipa utulivu na kunifanya nijisikie huru baada ya siku ndefu. Maji moto husaidia kulegeza misuli, kupunguza uchovu na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hunifanya njisikie msafi zaidi na mwenye nguvu mpya. Kuoga kwa majimoto hunipa muda wa kutafakari na kuamini, kujiandaa kisakolojia kwa shughuli zinazofuata. Ni utaratibu ninaofurahia sana kila napo pata nafasi.

Mara nyingi asubuhi, mimi hunywa chai ili kuanza siku nikuwa na nguvu na utulivu wa akili. Chai hunisaidia kuamsha mwili, kuongeza umakini na kunipa joto hasa wakati wa baridi. Kunywa chai asubuhi pia ni desturi, inayonipa muda wa kupumzika kidogo kabla ya kuanza majukumu ya siku. Arufu na ladha ya chai hunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku.

Ripoti za kazi naziandaa kutumia teknolojia kwa sababu hunirahisishia kazi na kupunguza ufanisi. Kutumia kompyuta na programu mbalimbali hunisaidia kuandika, kuhariri na kupanga taarifa kwa usahihi. Teknolojia pia husaidia kurahisisha kuhifadhi na kutuma ripoti kwa wakati. Njia hii hupunguza makosa, huokoa muda na kufanya ripoti zionekane za kitaalamu. Kwa kutumia teknolojia, kazi inakuwa rahisi na matokeo inakuwa bora zaidi.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni hile unipa kuraha na kaniondoa msongo wa mawazo. Kupitia shuguli hii ya kukusikiza nyimbo, na jifunza mambo mapia na kukuza vipaji vyangu. Unipa njisikia huru mwenye amani na kujiamini. Pia nisaidia kutumia muda wangu kwa nja yenye manufa na kujijenga kibinafsi. Shuguli na yopenda unipa motisha ya kwenyelea mbele na maisha na kufanya njisikia nimerizika kwa tuli na chofanya kila siku.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sabu hunipa furaha na utulivu wa hali ya juu. Mawimbi ya bahari, upepo mwanana na mchanga laini hunifanya njisikie huru na mwenye amani. Pwani hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kufurahia uzuri wa asili. Pia napenda kutembea kando kando ya bahari na kufuraia manthari ya kuvutia. Ziara ya za pwani uniondoa msongo wa mawazo na kunijaza nguvu mpia.

Kutembea kwa miguu, kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema na kuhimarisha mwili. Kutembea kunatoa fursa ya kufurahia hewa safi, mandhari ya asili na kuona maeneo mapya. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya njisikie huru kiakili. Kutembea kwa miguu, hunipanua mtazamo, kunijenga kisaikolojia na kuniacha nikiwa na furaha na amani. Ni shuguli rahisi yenye manufaa mengi na ninayo ifurahia sana kila siku.

Chakula inatokikila mara mingi mchana ni tambi kwa sababu ni rahisi kuandaa kitamu na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku tambi hutoa mlo kamili ukijumuisha wanga na mara nyingi huitwa pamoja na mboga au nyama kupata lishe bora pia ni chakula kinachopendeza familia na kirahisi kufikia kula tambi kunanifanya nijisike ni kuwa na nguvu furaha na kuendelea na shughuli za kila siku kwa ufanisi bila kupata uchovu haraka.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa, ufahamu na kunijulisha mitazamo tofauti. Kupitia maoni hayo najifunza mawazo ya wengine kuhusu maswala mbali mbali, kupata mapendekezo na kuboresha ujuzi wangu. Pia hunisaidia kuelewa hisia za jamii na kuona changamoto au mafanikio ya watu wengine. Shughuli hii hunifanya nijisikie kuhusika na kupata musukumo wa mawazo mapya katika maisha yangu ya kila siku.

Sifuati matukio kima taifa kwa sababu hunipa ufahamu wa mambo ambayo yanatokea duniani na kuunganisha na maendeleo ya kila nchi. Kupitia habari na ripoti, najua masuala ya siasa, uchumi, sayansi na burudani. Hii unisaidia kuelewa mtazamo tofauti, kufanya maumuzi sahihi na kushiriki mijadala ya kijamii. Pia ufanya njisikie kuhusika na matukio ya dunia na kunipanua mtazamo wangu wa kima taifa katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni haki na jukumu langu kama raia. Kupiga kura kunaniwezesha kushiriki katika uchaguzi wa viongozi na maamuzi muhimu ya nchi. Shughuli hii ni njia ya kuonyesha sauti yangu, kuchagua viongozi bora na kuchangia mandeleo ya kijamii. Kupiga kura pia ni kufundisha uajibikaji wa kiraia na kunifanya nijiskie sehemu ya mchakato wa kidemokrasia. Ni hatua muhimu ya kushiriki kikamilifu katika maisha ya siasa na kijamii.

Sipendi kuogelea kwa sababu sijui vizuri na nina hofu ya maji. Kutojua kunanifanya nisikie wasiwasi na kutokuwa huru wakati wa kujaribu. Ingawa wengine hunifurahia, mimi hupendela kuepuka hatari na shughuli zinazoweza kusababisha hatari ya kuumia. Badala yake, napendela shughuli nyingine za burudani ambazo ninazijua na ninazozifanya nijisikie salama na mwenye furaha.

Sherehe yangu ya kupendeza ni kulipa mahari kwa sababu ni desturi muhimu inayohusisha heshima na familia. Hatua hii inaashiria zamana, eshima kwa wazazi na uthambulisho wakifamilia. Kulipa mahari pia huchangia kuimarisha uusiano wa ndoa na kuonyesha uwajibikaji. Sherehe hii unifanya njisikie fahari kueshimu mila na desturi na kuthamini thamani ya ndoa katika jamii.

Ili kuwatia wenzangu moyo, mimi wasaidia mara wa mara katika shugli zao za kila siku. Kuwasaidia kuna nisaidia kujenga mshikamano, kumarisha urafikia na kukuza ushirikiano mzuri. Ninapotoa msaada, kujenga imani na kuonyesha kujali wengine. Tabia hii usaidia kupunguza changamoto, wanazokutana nazo na kuwapa ngugu ya kundelea mbele. Kwa kufanya hivo, mazingira yanakuwa ya amani, msaada na mafanikio ya pamoja katika jami.

Sipendi kulima bustani kwa sababu ni kazi inayohitaji muda, nguvu, na uvumilivu mkubwa. Ingawa naona faida ya mboga na maua, sipendi shughuli ya kuchagua mbegu kupanda na kutoa maji mara kwa mara. Pia ninahisi haina burudani kwangu na mara nyingine inaeza kunichosha. Badala yake, napendelea shughuli rahisi au za kufurahisha ambazo hhunifaya nijisikie huru, mwenye amani na furaha zaidi.

Napenda kula popcorn sana kwasababu ni kitafunwa kitamu, rahisi na kinachonifurahisha. Ladha yake hasa wakati imechomwa vizuri au kuongezewa chumvi kidogo, hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Kula popcorn pia hunifanya nijisikie huru wakati wa burudani kula popcorn pia unifanya nijisikia huru wakati waburudani kama kuangalea filamu au kukana familia.

Harufu ninayopenda zaidi nile ya mchanga kumwagiwa maji kwa sababu unipa hisia za utulivu na amani. Harufu hiyo unifaya nijisikie karibu na asili na hunikumbusha mazingira ya shambani au nyumbani. Pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa raha ya kiakili. Ni harufu ya kipekea inayonifaya nifrahie hali ya sasa na kunifaya njisikia huru. Mwenye furaha natari kushughulikia na shughuli za kila siku kwa mtazamo chanya.

Juisi ya maembe ni kinywaji cha baridi nachopenda kwa sabu ni kitamu, chenye arufu mzuri na kufanya nijisikie freshi hasa wakati wa jua kali. Kila kipande cha juisi hunipa nguvu na kunifanya njisikie raha. Pia ni kinywaji chenye virubutisho, vinavyoongeza afya na kuimarisha mwili. Kunywa juisi ya maembe kunanifanya nifraie radha ya asili, kupumzika na kupata raha ya kiakili na kimwili kila napokinywa.

Sipendi mikutano kwa sababu sipendi kukaa chini kwa muda mrefu na kuishiwa na raha. Mara nyingi hukaa muda mrefu bila kufanya kitu kingine na kunifanya nijisikie uchovu na wasiwasi. Ingawa mkutano ni muhimu kwa uamuzi na maelewano. Mimi hupendelea shuguli zinazo, ruhusu kusongeea, kufanya zoezi au kushiriki kwa njia nyingine. Kutoipenda mikutano hakumaanishi kutojali kazi. Bali ni upendeleo wangu wa kuhifadhi nguvu na kuwa na msukumo wa kufanya kazi kwa ufanisi.

Mfumo wa simu ninaopendelea ni safaricom kwa sabu unatowa huduma bora na mtandao dhabiti. Huduma zake za simu, internet na mpesa ufanya mawasiliano kuwa raisi na haraka. Safaricom pia ina wigo mpana wa kufikia maeneo mengi. Jambo linalo raisisha kazi na maisha ya kila siku. Huduma yake ya wateja ni nzuri na inasaidia kushugulikia changamoto haraka. Kwa ujumla, chaguo linayo nifanya njisikie salama na kuezeka kufajisi.

Nasasisha vifaa vyangu mara mbili kwa mwezi ili kuhakikisha vinafanya kazi kwa ufanisi na kuwa salama. Hatua hiyo husaidia kuondua hitilafu, kuongeza kasi ya vifaa na kuongeza maisha ya vipengele vyao. Pia hunihakishia kuwa programu na taarifa ziko za kisasa na kurahisisha kazi zangu za kila siku. Kwa kufanya hivo, ninabaki na vifaa vinavyotegemewa vyenye usahihi na vinavyosaidia kufanikisha majukumu yangu kwa urahisi.

Napenda rangi ya samawati kwenye ukuta wa chumba changu kwa sababu hutoa husia za utulivu na amani. Rangi hiyo hunifanya nijisikie huru, nikuwa na furaha, na inakuza mazingira tulivu ya kusoma, kupumzika hufanya kazi. Pia samahati huongeza mwonekano wa chumba na kufanya uwe mzuri zaidi. Chaguo hili la rangi linaongezea raha eksekolojia na kunifanya nijisikie mzuri kila ninapoingia chumba changu.

Ushirikiano na upendo unafanya mazingira ya kazi kuwa bora kwa sababu huimarisha uhusiano kati ya wafanyakazi na kuunda hali ya amani. Wafanyikazi wanaposhirikiana kwa heshima na mshikamano kazi hufanyika kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi. Upendo na kujali wenzako kunapunguza migogano, huhamasisha kila moja na kuunda motisha ya kufanya kazi. Hali hii unafanya mazingira ya kazi kuwa yenye furaha, ushirikiano na mafanikio ya pamoja.

Napenda kutembea karibu na mito mingi kwa sababu unipata utulivu na furaha. Kutembea kando ya mito uniwezesha kufraia mwanga wa asili upepo mwanana na sauti ya maji yanaotirika. Shuguli hii unisaidia kupumzika kiakili, kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Pia utowa nafasi ya kutafakari, kufraia uzuri wa mazingira na kuimarisha afa yangu kwa mwendo wa migu.

Siku za mvua, mimi upenda kutulia na kusikiliza mvua kwa sababu hunipa utulivu wakili na hisia zamani. Sauti ya mvua inoionyesha chini unifanya nye mpumzike na kufikiria kwa utulivu. Hali hii ya kivuwa pia unipa nafasi ya kukaa nyumbani kwa raha, kusoma, au kufikiri bila msongo mamazo. Kwa jumla, siku za mvua unifanya nijisikie huru, mnye furaha na kunga na hali ya sili kwa utulivu wa kipeke.

Kali, mimi hunywa kahawa mara kwa mara, kwa sababu unisaidia kuamusha mwili na kunipa joto. Kila kikombe cha kahawa unifanya njisikie furaha na nikiwa na nguvu za kuendelea na shuguli za siku. Pia unisaidia kuamsha akili na kuongeza umakini. Kufrahia kahawa wakati wa baridi kunanipa furaha ya kiakili na kimwili. Na kunifanya njisikie huru, salama na tayari kushugulikia na kazi za ngu za ufanisi.

Muziki naopenda ni old school hip hop kwa sababu ya unaladha ya kipekee, midundo za biti na maneno yenye maana, uniamsha hisia za furaha, motisha na kumukumbu mzuri za wa zamani. Muziki huu ni pano mtazamo wa maisha, unifundisha tamaduni za changamoto za jamii na unifanya atanitafakakari kwa makini. Pia unirahisishia kupumzika au kuzingatia kazi zangu kwa akati mmoja, nilibrudani yenye nguvu na yenye kuvutia sana kwangu kila siku.

Sipendi kukimbia kwa sababu hunichosha haraka na mara nyingi hunifanya nijisikie uchovu. Ingawa kukimbia ni mazoezi mazuri kwa mwili, mimi hupendelea shughuli sisizo na shinikizo kubwa la mwendo. Badala yake, napendelea kutembea au kufanya shughuli nyingine, zinazofanya nijisikie huru na kuwa na furaha. Kuto kupenda kukimbia hakumaanishi kutojali afya, bali ni upendeleo wangu kibinafsi wa burudani na njia ya kufanya mazoezi kwa urahisi na raha.

Harufu ninayopenda zaidi ni ile ya mchanga kumwagiwa maji kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani. Harufu hiyo hunifanya nijiskie karibu na asili na kunikumbusha mazingira ya shambani au nyumbani. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa raha ya kiakili. Ni harufu ya kipekee inayoifanya nifurahie hali ya sasa na kunifanya nijiskie huru. Mwenye furaha na tayari kushughulikia na shughuli za kila siku kwa mtazama au tanya.

Mimi hunywa maji mara mingi kwa siku kwa sababu ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Maji husaidia kushugulikia kiu, kudumisha mwili kuwa na joto thabiti na kusaidia mumeng'enyo wa chakula. Pia kunyonya maji mara kwa mara kunapanua nishati, kuondoa uchovu na kufanya ngozi kuwa safi zaidi. Kwa kufanya hivo, ninahakikisha mwili wangu unafanya kazi vizuri na inabaki wanye nguvu na afya njema kila siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupenda kukua kimya kwa sababu hunisaidia kuthibiti hasira na kuzingatia mawazo kwa utulivu. Kutozungumza mara moja kunanipa nafasi ya kufikiria suluhisho bora, kuepuka maneno yasiofa na kudumisha heshima. Utulivu huu hunisaidia kupunguza mzozo na kuunda mazingira yenye amani. Pia kunanifanya nijisikie hodari kiakili na kuwa na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa busara bila kuchanganya hisia.

Kusipeni kununua vitu mtandaoni kwa sababu mara nyingi huna huhakika wa ubora, saizi au rangi ya bidha. Pia kunainimiza kusubira mda mrefu ili kukuzipata. Jambo linaloweza kunichosha. Ingawa ni rahisi, mimi hupendelea kununua uso kwa uso ili kuchunguza bidha vizuri. Kuhakikisha dhamani ya pesa yangu na kupata uzoefu wa moja kwa moja na mnunuzi. Njia hii hunifanya nijisikie salama na kurithika zaidi.

Ili kuweka afya mzuri, mimi hukula matunda na kufanya mazoezi kwa sababu hutoa mwili na akili yenye nguvu. Matunda hunipa vitamini, madini na nishati muhimu. Wakati mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli, moyo na kuondoa msongo wa mawazo. Mbinu hizi hufanya mwili wangu kukua dhabiti, kuzuia magonjwa na kuongezea ufanisi wa shughuli za kila siku. Kwa kufanya hivo, ninabaki mwenye afya njema, nguvu na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu kuandika unipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kueleza hisia zangu kwa usahihi. Shughuli hii hunisaidia kupanga mawazo yangu, kuunda hadithi au maoni na kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Kuandika pia kunanipanua ujuzi wa lugha na kuongeza ubunifu. Kwa njia hii, ninaweza kueleza kile ninachokihisi bila kuchanganyikiwa au kupuzia. Kuandika kunanifanya njisikie huru mwenye amani na kuridhika zaidi kuliko kuongea mara nyingi.

Ningependa kutembea nchi ya Peru kwa sababu ina mandhari ya kuvutia na utajiri wa historia. Peru inajulikana kwa milima ya Andes, mji wa kale wa machu bichu na utamaduni wa kipekee wa wainka. Kutembelea nchi hii kunanipa fursa ya kujifunza kuhusu utamaduni za kale, kuona mandhari ya asili yenye uzuri na kufurahia vyakula vya kienyeji. Ziara hio pia hunipanua mtazamo wa dunia, kunipa uzoefu wa kipekee na kufurahia safari isiyo sahaulika.

Napenda mahali pa kimya kwa sasabu hunipa utulivu wa akili na nafasi ya kutafakari maisha. Mahali pa kimya hunisadia kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa kelele za kila siku na kunifanya njisikie huru. Hapa pia ninaweza kusoma, kuandika au kupumzika kwa amani. Ni sehemu inayonifanya njisikie karibu na nafsi yangu, kuongeza umakini na kupata furaha ya ndani bila usumbufu wa mazingira ya nje.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu ninapenda kutumia asubuhi kwa shughuli zenye tija na kupanga siku yangu vizuri. Kuamka mapema kunaniwezesha kufurahia utulivu wa asubuhi, kufanya mazoezi kusoma au kutumiza majukumu bila haraka. Pia kuna saidia kuwa na umakini zaidi kuangizo fanisi wa kazi na kupata muda wa kutafakari. Tabia hunifanya nijisikie huru mwenye nidhamu na kuona siku yangu kwa furaha na motisha.

Juisi ya maembe, ndiyo ninaipenda kwa sababu nikitamu, chenye harufu mzuri, na hufanya nijisikie freshi haswa wakati wajua kali. Kila kikombe hunipa nishati na kunifanya njisikie furaha. Pia nikinywaji chenye virubutisho vina vyoongeza afya na kuimarisha mwili. Kunywa juisi ya maembe kuna nifanya nifurahie ldtha ya asili na kunipatia raha ya kimwili na kiakili kila siku.

Kusali ndio jambo la muhimu katika dini kwa sababu ni njia ya kuwasiliana na mungu, kuonyesha ibaada na kuimarisha imani. Kusali hunisaidia kuwa na utulivu wa kiroho, kutafakari maisha na kupata faraja wakati wa changamoto. Pia kunanifundisha nidhamu, subira na shukrani kwa kila jambo. Ni msingi wa dini yoyote kwani huniunganisha na maadili mema, jamii na heshima kwa viumbe vyote. Kusali kunanifanya nijisikie karibu na Mungu na kuwa mtu bora kiroho.

Ndiyo, nimenunua tiketi za tukio mara mingi kwa sababu ninapenda kushiriki katika hafla za burudani na za kielimu. Kila tiketi hunipa fursa ya kufurahia muziki, michezo, maonyesho au shughuli za kijamii. Shughuli hizi hunipanua mtazamo, kunifurahisha na kunisaidia kuungana na marafiki au familia. Pia hufundisha mpangilio wa muda na kuwapa uzoefu wa kipekee. Kwa hivyo, kununua tiketi mara nyingi kunanifanya nijisikie furaha na kushiriki kikamilifu katika matukio mbalimbali.

Ndiyo, nimetembelea ziwa Victoria nakuru kwa sababu ni eneo lenye mandhari nzuri na mazingira tulivu. Kutembelea ziwa hili hunipa manafasi ya kufurahia wanyama wa porini, ndege wa ajabu na mandhari ya maji yenye utulivu. Pia ni fursa ya kupumzika, kutafakari na kuchukua picha za kumbukumbu. Ziara hiyo hunipanua mtazamo wa asili, kunifurahisha na kunifaya nijisikie karibu na mazingira ya kiasili na utamaduni wa eneo hilo.

Nitajistawisha kwa kufunga wanyama wakati wa likizo kwa sababu kunaniwezesha kujifunza ustadi mpya na kujenga uwajibikaji. Kufuga wanyama kunanifundisha kuwajali, kuwatunza na kuelewa mahitaji yao ya kila siku. Pia kunaniwezesha kufurahia asili, kupumzika kiakili na kutumia muda kwa nje yenye manufaa. Shughuli hii hunipanua ujuzi, kunifanya nijisikie huru na furaha na kunipa uzoefu wa kipekee wa maisha ya shambani wakati wa likizo.

Natumia muda mwingi mtandoni kwa siku kwa sababu kunaniwezesha kuwasiliana na marafiki, kupata habari na burudani haraka. Kupitia mtandao, ninaaeza kusoma, kutazama video, kushiriki mitandaoni ya kijamii na kujifunza mambo mapya. Hata hivyo, ninajitahidi kupanga muda wangu ili kuepuka kuchoka na kutumia muda huo kwa ufanisi. Kutumia mtandao kunanisaidia kubaki na taarifa mpya, kuungana na jamii na kufurahia shughuli za kila siku.

Ninapofahi kuwa nyumbani, huwa nafanya usafi kwa sababu kuna nifanya, nijisikie, huru, safi na mwenye mpangilio. Kufanya usafi pia kuna nipanua isia za furaha na utulivu waakili. Huku nikipanga nyumba vizuri nakuondoa uchafu. Shuguli hii u nisaidia kuboresha mazingira ya nyumba, kufanya kila kitu kuwa tayari, na kunifanya nijisikie vizuri kisaekolojia. Kwa kufanya hivyo, nyumbani kuna kuwa mahali pazuri na kupumzika na kufuraia muda wangu waamani.

Kumbukumbu ya utotoni ni babu yangu akitupeleka likizo. Kwa sababu kila likizo alitengeneza furaha, mshikamano wa familia na kumbukumbu zisizo saulika. Tulipokuwa pamoja, tulifraia michezo, mazungumzo na safari ndogo. Babu alitufundisha mambo mapya kutufanya tujihusishe na asili na kutufanya kutijisikie salama. Kumbukumbu hizo zina nifanya nitafakari maisha ya utoto kwa furaha na shukran. Na kuenzi umuhimu wa familia na upendo wa babu.

Mfereji wa tivi naofuata ni hewa kusabubu ishara za telefeni ufika kwa angu kupitia nchena bila kutumia waya. Njia hiyo ni rusu kuona vipindi habari na burudani kuurahisi nyumbani. Mfereji wa hewa pia unarahisisha kufuatia matangazo ya moja kwa moja kutoka kituo cha tivi na kupata tarifa kwa kati wake. Hii hufanya uzoefu wangu wa kutazama televisheni uwe rahisi, waraka na kufraisha kila siku.

Timu ninayopenda ni Tottenham Kwa sababu ninafurahia mitindo wao wa kucheza mbinu za kocha na uchezaji wa wachezaji nyota. Kufuatilia Tottenham kunanipa furaha, msisimuko wa michezo na fursa ya kujifunza mbinu za soka. Pia husaidia kuungana na mashabiki wengine, kushiriki mijadala na kufurahia ushindi pamoja. Timu huyu hunifanya nijisikie sehemu ya mchezo na kunipa motisha ya kushabikia na kufurahia soko kila wakati wanapocheza.

Mboga ninazopenda kula ni spinach kwa sababu ni kitamu, chenye virubutisho na husaidia mwili kukua na nguvu. Spinach utoa vitamini, madini na faiba muhimu kwa afya ya mwili na kuimarisha mfumo wa kinga. Pia hunifaya njisikie nguvu nikuwe na afya njema na kunipanua nishati za kufanya kazi au michezo. Kula spinach ni njia nzuri ya kudumisha lishe bora na kunifanya nijisikie furaha na afya kila siku.

Napenda kucheza ngoma kwa sababu uhunipa furaha, motisha nafasi ya kujileleza kihisia. Kupitia ngoma, naeza kufurahia muziki, kuzunguka mwili kwa uhuru na kushirikiana wengine. Shughuli hii hunisaidia kupunguza msongo mawazo, kuongeza nguvu mwilini na kukuza ubunifu. Pia hufundisha nidhamu, uratibu wa muendo na mshikamano wa kijamii. Kucheza ngoma kunanifanya nijisikia huru, mwenye furaha na kushiriki kikamilifu katika burudani za kijami.

Sipeni chakula kilicho na mafuta kwa sababu haina afya na mara nyingi hufanya mwili nijisikie uchovu na kupoteza nguvu. Chakula chenye mafuta mingi pia kinaeza kuathiri afya ya moyo na kusababisha matatizo ya kiafya kama uneno wa kupita kiasi. Badala yake napendelea vyakula safi, na vyenye virubutisho kama amboga, matunda na protini. Kwa kula kwa njia hii kunanifanya njisikie afya njema, nguvu na furaha katika maisha ya kila siku.

Nawaombea marafiki wapya kwa sababu marafiki husaidia, kushirikiana, kusaidiana, na kufurahia maisha pamoja. Kupata marafiki wapya kunanipanua mtazamo wangu, kunifundisha maadili mapya na kunipa furaha ya kijami. Pia hunisaidia kujenga mshikamano wa kijami, kushiriki mchezo au shughuli za pamoja, na kuunda kumbukumbu mzuri. Kwa hivyo, kuomba marafiki wapya kunanifanya njisikie furaha, kushirikiana na kuwa sehemu ya jamii kwa amani na mshikamano.

Penda upepo kuliko AC kwa sababu hunipa isia za asili, utulivu na utoa hewa safi. Upepo unifanya nijisikie huru, baridi kidoko na karibu kuna mazingira ya asili. Pia unisaidia kupunguza uchovu na kuongeza furaha wakati wa kufanya kazi ya kupumzika. Kwa kutumia upepo badala ya AC, ninaisi maisha ya kila siku kuwa ya asili zaidi. Enye raha na enye afya kwa mwili na akili.

Kazi ninayoifanya ni ualimu kwa sababu huniruhusu kushirikisha, maarifa na kuelimisha wanafunzi na kukuza maadili mema. Kufundisha kunanipa furaha ya kuona mandeleo ya wanafunzi, kuhamasisha akili zao na kuwasaidia kufanikisha ndoto zao. Kazi hii pia hupanua ujuzi wangu kufundisha uvumilivu na kunifanya nijisike muhimu katika jamii. Ualimu ni jukumu la heshima na inachangia moja kwa moja mandeleo ya watu na taifa kwa ujumla.

Nimewahi kufuga wanyama kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza ustadi wa kuwalea, kuwahudumia na kuhakikisha wanakua salama. Kufuga wanyama kuna himiza uvumilivu, uwajibikaji na kushirikiana na asili. Pia kunanifundisha umuhimu wa mpangilio, usafi na malezi bora ya wanyama. Shughuli hii huinipanua ujuzi, kunifanya nijisikie huru na kunipa furaha ya kipekee ya maisha ya shambani na uzoefu wa moja kwa moja kwa kuwa karibu na wanyama.

Nilipenda somo la dini shuleni kwa sababu ni somo linalofundisha maadili mema, imani na umuhimu wakuwa mtu mwema. Kupitia somo hili nili jifunza kudhamini heshima, upendo na mshikamano wa kijamii. Pia ilinifundisha subira, shukrani na njia za kushugulikia changmoto za maisha kwa busara. Somo la dini nifikiria maisha kwa kina, kuendeleza tabia nzuri na kunipanua ufahamu wa kiroho na kijamii.

Lengo nililionalo kazi ni kupata cheo kubwa kwa sababu ninataka kuzibitisha uwezo wangu wa kuendelea kukuza taluma yangu. Kupata cheo kunanipa fursa ya kuchangea maamuzi muhimu, kuongeza ujuzi wa kazi na kupata motisha ya kufanya vizuri zaidi. Pia kunanisaidia kuwa mfano mzuri kwa wenzangu, kuimarisha mshikamano wa kikazi na kufanikisha malengo ya kibinafsi na kikazi kufanisi.

Sina shida na tazmini za kazi, bora ziwe zenye usawa na haki kwa sababu ufanya utendaji wangu pukupimuwa kwa uadilifu bila upendeleo. Tadhmini hizi usaidia kubaini nguvu na maeneo ninayohitaji kuboresha na pia kunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi. Vile vile, zinakikisha kuwa kila mfanyikazi ya napewa nafasi sawa ya kushiriki na kuendelea kielimu na kitaalamu. Kwa hivo, tadhmini zenye usawa huchangia mendeleo ya kazi, heshima ya mfanyikazi na ufanikio ya jumla ya kishirika.

Ninapenda kupiga gumzo na kuona filamu na familia kwa sababu kunanipa furaha mshikamano na nafasi ya kushirikiana. Shuguli hizi usaidia kuimarisha uhusiano wa familia, kushirikiana mawazo na kufurahia burudani pamoja. Pia unisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kujenga kumbukumbu nzuri za familia. Kupiga gumzo na kuona filamu pamoja kunanifanya nijisikie huru mwenye furaha na kushiriki kikamilivu katika maisha ya kijamii nyumbani.

Muda wangu wa bure nautumia kusoma novela kwa sababu ni njia mzuri ya kufraia hadithi, kupumzika na kukuza fikra zangu. Novela hutoa hadithi fupi lakini zenye mvuto wa kipekee na kunifanya nijiskie kushirikishwa kihisia na kisaikolojia. Kupitia usomaji huu najifunza maneno mapya, mtindo na ufasihi na mbinu za kueleza hadithi kwa ubunifu. Pia hunipanua mtazamo wangu wa maisha, kunifundisha maadili na kunisaidia kufikiri kwa kina kuhusu tabia na maamuzi ya wahusika. Kusoma novela pia ni burudani ya akili. Huniwezesha kupumzika kutoka shughuli za kila siku na kunifanya nijisikie furaha na utulivu. Kwa muda huu, najikimu katika ulimwengu wa hadithi na kuacha raha ya kiakili isiyo na kifani.

Kujiandaa kwa mkutano nahakikisha nimepitia agenda ya mkutano huo, kwa sababu kunanisaidia kuelewa mada zinazojadiliwa na kupanga mchango yangu vizuri. Hatua hiu huniruhusu kushiriki kwa ufanisi, kuuliza maswali muhimu na kutoa maoni yenye maana. Pia kunasaidia kudhibiti muda wa mkutano na kuhakisha kila jambo linalo shughulikiwa kwa mpangilio. Kwa kufanya hivyo ni nabaki tayari nikuwe na uhakika kuzingatia maamuzi inaohitajika na kuonyesha nidhamu na ubora wa kutamadhamu.

Napenda maua kwa sababu hutoa uzuri warangi, harufu mzuri na hisia za furaha moyoni. Kuangalia maua kunanipa utulivu, tulivu wa akili na nafasi ya kufrahia asili. Pia kunifundisha kuthamini uzuri wa mazingira na maisha madogo madogo yanyozunguka dunia. Kufurahia maua kuna nifanya nijisikia huru, mwenye amani na kurithika. Huku nikijua thamani ya mambo madogo yanaweza kuleta furaha kubwa katika maisha yanga kila siku.

Naenda maktaba ni mara mingi kwa sababu kunanisaidia kupata elimu, kujifunza mambo mapya na kukuza ujuzi wangu. Maktaba hutoa nafasi ya kusoma vitabu, kufanya tafiti na kupata tarifa muhimu kama somo yangu. Pia kuniwezesha kutafakari, kuongeza mtazamo na kueleza fikra zangu. Kutembelea maktaba mara kwa mara kunanifanya njisikie huru mwenye akili timamu na tayari kushughulikia changamoto za masomo na maisha ya kila siku.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama vidole kwa sababu hufanya simu au kifaa changu kuwa salama na kuzuia mtu asiayeidhinishwa kufikia tarifa zangu. Mfumo huu kuna rahisisha kufungua kifaa haraka bila kuingia namba au maneno ya siri magumu. Pia husaidia kulinda tarifa kibinafsi, picha na nyaraka muhimu dhidi ya hatari ya wezi au matumizi mabaya. Kwa hivyo mfumo wa vidole hunipa usalama, faraja na uhakika wa kutegemea kifaa changu kila siku.

Kumbukumbu za ututoni niliyo nayo ni ya babu na michezo yetu kwa sababu ilijazwa na furaha, mshikamano na wakati wa kucheka bila wasi wasi. Tulicheza mchezo mbali mbali tukishirikiana kwa furaha na kuunda kumbukumbu ziso sahaulika za familia na marafiki. Kila tukio ilinifundisha kushirikiana na wenzangu na kufurahia maisha ya ututoni. Kumbukumbu hizi hunifanya ni kumbuke wakati mzuri na maisha, upendo na mshikamano wa kijamii tulio nao kama watoto.

Mokimo ndicho ninachopenda zaidi kwa sababu ni chakula kitamu, rahisi na kinachonipa nguvu. Ladha yake laini na urahisi wa kumeza hunifanya ya nifuraye kila kibande. Mokimo pia hutuelisha muhimu, ususu wa nwanga na hunisaidia kuwa na nguvu za kufanya kazi au michezo. Kula mokimo kuna nifanya njisikie furaha, kuridhika na afya njema. Ni chakula kinachonipa raha ya kiakili na kimwili, ya nikikipenda sana katika mulo wangu wa kila siku.

Chumba chakulala nicho anachopenda nyumbani hiko sababu nsehemu ya utulivu, kufaraja na kupumzika, hapa ni napata usingizi mzuri nafasi ya kutafakari na kutulia baada ya shughuli za mchana au usiku. Chumba hiki pia hunipa hisia ya huru na usalama na kunifanya njisike vizuri kisaikolojia. Ni sehemu ya binafsi ya ambapo ninaeza kusoma kupumzika kufanya kazi ndogo kwa amani na kwa hivyo nsehemu ninaependa zaidi nyumbani.

Nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa wiki kwa sababu husaidia kuimarisha afya kuongeza nguvu na kudumisha mwili wenye afya njema. Mazoezi haya hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza umakini na kudumisha nidhamu ya mwili. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara ninabaki na stamina nzuri na msukumo wa kufanya kazi na furaha ya kisaikolojia. Ni tabia yenye manufaa ambayo huchangia maisha yenye afya na utulivu wa akili kila siku.

Nahifadhi pesa kwenye benki kwa sababu ni njia, salama na huniwezesha kupanga matumizi yangu kurahisi. Pesa zilizo kwenye benki hutoa uhakika wa kuokoa, kupata riba kidogo na kufanikisha malengo ya kifedha ya baadaye. Pia huniwezesha kufanya malipo ya haraka, kuhamisha fedha kwa urahisi na kuepuka hatari ya kupotea au kuibiwa. Kwa hivyo, kuweka pesa benki kunanifanya nijiskie salama kifedha, na kueneza nidhamu ya matumizi na.